Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga. Mnyama ambaye napenda kumfuga ni aina ya ndege. Ninapenda sana kufuga tausi au kasuku. Hao ndio wanyama ambao nawapenda sana na ninatamani siku moja, niweze kuwafuga. Lakini pia, hata sungura pia. Ninapenda sana sungura, napenda the jinsi walivo, wanavorukaruka, kwa hiyo ninatamani siku moja, nikija kupata sehemu yangu nzuri, nikija kujenga nyumba niweze kuwa na hawa wanyama.

Je, unapenda kula popcorn? Ndio ninapenda sana kula popcorn. Mara nyingi ninazipendelea kula wakati nikiwa naangalia muvi na ndugu zangu au na mume wangu. Hivyo, ila, japo kuwa, sina muda mwingi huwa sizinunui, lakini ninapopata nafasi ya kuzinunua, huwa napenda kuzikaanga, za chumvi, na nina kula nikiwa naangalia muvi.

Je, unapenda kucheza na watoto? Ndio, ninapenda sana kucheza na watoto. Haswa haswa, napenda sana kucheza na mwanangu. Ni mtoto ambaye, akiamka tu asubuhi, anapenda kucheka na kufurahi. Na ni mtoto ambaye huwa anafurahi sana ukiwa unacheza nae. Lakini pia tofauti na hilo, mara nyingi ninapenda kucheza na watoto wangu wa shule, ninapo fundisha.

Juisi gani ya matunda unayoipenda. Mimi napenda kunywa juisi ya nanasi. Iliyochanganywa labda na passion au na matunda yoyote. Lakini sana sana ninapenda juisi iwe na ladha ya nanasi.

Unajifurahishaje vipi wakati wa furaha mara nyingi huwa napenda kufurahi na familia yangu pale na kukuwa na furaha kwa sababu ninaamini ndiyo watu wangu wa karibu zaidi na mimi kuliko watu wengine wa nje hivo nikiwa na furaha mara nyingi napenda kupika chakula kizuri na kuenjoy na familia yangu.